Kuna tabia mbalimbali za kuchukiza kama vile kama vile naweza sema kukosa usafi binafsi, kutooga harufu mbaya au kutokujali usafi wa mwili. Hukwera watu wengi. Naweza sema pia kukosa heshima, kudharau, kutukana au kubeza hisia za wengine, ni tabia inayochukiza sana. Pia uongo wa mara kwa mara ni kutokuwa kweli na uvunje imani na kuacha watu wajisikie vibaya. Pia kujifanya bora kama kuliko wengine. Naweza sema huchukiza na huleta hali ya kutopendwa. Pia kukoza kusikiliza. Kwa vile mtu anayesikiliza huwa wa maana sana. Lakini mtu ambaye hasikilizi huwa huleta nafsi ya kuumiza mawasiliano. Hizo ndizo tabia kwangu zinachukiza.

Naeza sema mara nyingi mchana miukula viyakula ambavu ni vyepesi lakini nashiba na vinanipa nguvu. Kama vile naeza sema wali ndiyo chakula ni nachokula mara nyingi zaidi hasa nikiambatanisha na maharagwe au mboga na dengu. Pia naeza sema ugali asaa kama ni nakazi nyingi mchana. Pia naeza sema viazi na vipenda kama vimepikwa na kuwekwa kitu nyanya na kitunguu.

Ninaweza sema ninapo kozea kasini, nakabaliana na kosa kwa uwazi, uajibikaji. Naishughulikia kwa mambo kadhaa, kama vile naweza sema kukubali kosa mapema. Sijifichi wala kulaumu wengine, kukubali kosa hunijenga uaminifu, na hunisaidia kulitatua haraka, kabla halijawa kubwa. Pia naweza sema kuchambua chanzo cha kosa. Hujiuliza kosa limetokea kwa nini. Je, ni uzembe, ukosefu wa mda au malekeso, hayakuwa wazi. Hii hunisaidia kuelewa tatizo kwa uhalizi, pia ya kutafuta suluhiso. Baada ya kulalamika, huja na mapendekezo ya kurekebisha kosa na kupunguza athari zake mara kwa moja. Mi huwasiliana kwa heshima. Ujumuliza msimamizi au timu kwa njia ya heshima na wazi, nikieleza kilichotokea na hatua nilizozichukua. Mi hujifunza kuboresha. Ninachukua kosa kama somo. Huandika ninachokifunza, na kubadilisha mfumo wangu wa kazi ili kosa hilo lisijirudie. Mi huendelea mbele kwa mtazamo chanya. Siruhusu koza linifunje moyo. Najua makosa ni sehemu, ya kukua kikazi.

Naweza sema huwa napokea maoni kutoka kwa wengine kwa mtazamo chanya na wazi, kwa sababu naamini maoni hunisaidia kukua na kuboresha uwezo wangu. Kama vile naweza sema husikiliza kwa makini. Ninampa anayetoa maoni nafasi ya kueleza bila kumkatiza. Hata kama maoni hayo ni magumu kuyapokea. Pia naweza kusema najitahidi kutochukulia maoni kama shambulio binafsi. Bali kama marejesho wa wazi au tabia. Naweza pia sema huwa naulizia ufafanuzi. Kama kuna jambo sijaelewa, huuliza kwa heshima ili nijue hasa nini kinahitaji kuboreshwa. Pia naweza sema nachambua maoni kwa busara. Si kila maoni ninayachukua yote, lakini huyapima na kuchukua yale yenye manufaa kwangu. Hasa pia mimi huchukua hatua kwa maoni mazuri, huyaendeleza, na yale ya kuboresha huyafanyia kazi kwa vitendo. Pia nashukuru mwisho. Anayetoa hayo maoni kwa vile maoni hayo huniboresha.

Naweza sema nafanya mambo kadhaa kama vile kutumia vyombo. Naweza sema kama vile kutumia vyombo vinavyo weza kutumika tena badala ya kutumia mitungi ya plastiki au vikombe vya kutumia mara moja. Naweza sema pia nimeepuka bidhaa zenye plastiki kama vile dukani kununua bidhaa nafungiwa kwa karatasi ambazo si za plastiki na mifuko ambayo haiharibu mazingira. Pia natumia mifuko ya kitambaa badala ya plastiki mara ninapo nunua vitu sokoni au dukani. Pia naweza sema nimefanya mambo kama vile kurecycle plastiki pale inapowezekana. Badala ya kuzitupa na kuziacha zikichakaa na kutapakaa ovyo ovyo. Hivo ndivyo mimi nimeepuka kutumia vitu vya plastiki.

Ndio. Napenda paka na mbwa. Kama vile naweza sema wana mvuto wake kila mmoja. Paka nawafurahia kwa sababu ni watulivu, wasafi na wanatabia kujitegemea. Wanafaa sana kwa mtu anaependa utulivu na nafsi yake binafsi. Pia umbwa nawapa nafsi. Pia kwa sababu ni waaminifu, wachangamfu na wapenda sana kushirikiana na watu. Wana jenga rafiki wa karibu na hutoa ulinzi unaofaa. Kwa hivyo.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni, hasa yale yenye hoja ya kunijenga. Naweza sema kama vile, kuelewa mitazamo tafauti ya watu kuhusu jambo moja, na pia kujifunza uzoefu wa wengine, hasa kabla ya kufanya uamuzi. Pia kupanua mawazo, hata pale nisipo kubaliana na maoni fulani. Hata hivyo nachagua kwa makini, si maoni yote mtandaoni yanafaa, mengine yana chuki, matusi, au taarifa zisizo sahihi. Kwaiyo hujifunza kuchuja na kuchukua yaliyo ya maana na kuacha yasiyo na manufaa. Naweza sema maoni mtandaoni yanaweza kuwa na mazuri, pia yanaweza kuwa mabaya. Nikuchagua tu yaliyo mazuri, na uyasome kwa busara, na moyo wazi.